Ninahitaji kuwa natija zaidi kazini. Sikuizi ninafanya kazi kwa mda mrefu lakini sifanyi mengi. Labda, ninazisumbuka. Sana. Ninaitaji kuandika orotha ya mambo ya kufanya kila asubui. Tafanya kazi muhimu kwanza. Kabla akili haijachoka. Tazima barua pepe kwa mda. Siwezi kuangalia kila dakika, nitajiweka muda wakufanya kila kazi, dakika 30 hausa moja. Kisha, ntapumzika kidogo, dakika kumi. Nitaondoa vitu vinavyo ni sumbua mezani kwangu. Usithani mtandao, nitauzima kwa wakati wakazi, na thani mikakati hii itanisaidia. Nitajaribu wiki hii nione matokeo.

Jioni hii nitao na nini? Kuna filamu mpia kwenye runinga. Au nisikilize mziki tu. Labda niangalia matangazo ya mchezo. Kuna mchezo wa mpira kesho. Ninapenda kuona timu yangu ikicheza. Watoto wangitaka kuwana hadithi za katuni. Wanafurahia sana. Tunaweza kuangalia pamoja. Alafu watoto walale. Baadae nitakuwa na mda wangu niangalia filamu yangu. Ni na filamu katha, sijasoma bado, na thani usiku hu tutafurahia burudani nyumbani. Ni vizuri kulala mapema pia kesho ni siku ya kazi.

Je, ninapenda kuogelea? Ndiyo. Mimi upenda sana kuogelea. Ninapenda kuogelea kwa sababu ni namna ya mazoezi. Kwa hivyo, ninapenda kuogelea nimeenda kufanya mazoezi. Mimi huenda kuogelea wakati wa weekendi, wakati sipo kazi. Na mimi upenda sana kuogelea. Wakati wa mwisho nilipoenda kuogelea ilikuwa ni weekendi iliopita na nilifurahia sana.